Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni ningependa kumshauri mtu awe na subira katika maisha. Si kila kitu huja haraka na mara nyingi mafanikio yanahitaji muda, jitihada mingi na uvumilivu. Pia ni muhimu kujiamini na kutokuogopa kujaribu mambo mapya hata kama kuna uwezekano wa kushindwa. Kushindwa si mwisho bali ni somo la kusaidia uwe bora zaidi. Vile vile, ningemshauri mtu aheshimu watu wengine na ajifunze kusikiliza kwa sababu mahusiano mazuri husaidia sana katika maisha ya kila siku. Mwisho ningemkubusha mtu atunze afya yake, kwa kula vizuri kupumzika na kufanya mazoezi. Kwa sababu afya njema ni msingi wa maisha bora.

Kwanza niseme, chakula ni kitu muhimu ambacho, ni muhimu sana katika maisha yetu kwa sababu kina tupanguvu, afia njema, na uwezo wa kufanya kazi zetu za kila siku. Kila mtu anachakula anachopenda, lakini ni muhimu kula chakula kinachojenga mwili. Chakula ninacho kula maranyingi mchana, aniwali, ugali, mboga za majani, maharagwe na wakati mungine, nyama au samaki. Vyakula hivi, minapatikana kwa uraisi na vinavirutubisho muhimu mwilini. Kwa mfano marague ya na proteini ambazo zinasaidia kujenga misuli na kuimarisha mwili. Mboga za majani kama sukuma wiki au mchicha zina vitamini au madini ya nayo saidia mwili kupambana na magonjwa. Pia napenda kula matunda kama ndizi, maembe, machungwa na mapapai. Matunda ni muhimu kwa sababu yana vitamini nyingi na usaidia mmengenyo wa chakula. Badala ya kula vya kula vya mafuta mengi au sukari nyingi kila siku, ni vizuri kuchagua vyakula vya asili vinavyosaidia afya. Kunyo maji pia nisehemu ya lishe bora. Na jitahidi sana kunyo maji ya kutosha kila siku kwa sababu maji usaidia mwili kufanya kazi vizuri, usafisha mwili pia na pia uzuia uchovu. Sababu nyingine nina pendelea chakula hiki ni kwa sababu kinanipa nguvu za kutosha kwa siku nzima. Ninapokula vizuri na weza kusoma kufanya kazi au kushiriki michezo bila kuchoka haraka. Chakula kizuri pia usaidia mtu kuwa na afya ya akili kwa sababu mwili na akili vina usiano mkubwa sana ni pende kusema. Kwa kumalizia ni muhimu kula vyakula vinatofauti ili mwili upate virutubisho vyote vina vyo itajika. Chakula ninachokula mara nyingi ni rahisi na pia ni cha kawaida na pia lakini chenye manufaa makubwa kiafya. Kula vizuri ni, ni kukeza kwenye afya yako ya sasa na ya baadaye.